Chakula gani unachokipenda zaidi? Mambo zaidi yanayotokana na haya ni mbona unakipenda chakula hicho? Ni aina gani ya chakula unafikiria unaposoma swali hili? Hicho chakula kinatayarishwa aje na kinaweza lika vipi? Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau. Pilau ni chakula kinachoandaliwa kutumia mchele, nyama na viungo vingine zaidi. Chakula hicho nakipenda kwa sababu unapo kipika kwa njia inayofa hakiwezi kukuudhi ata ukule mara ngapi. Mara mingi mi uhula pilau yangu kwa kutumia kiandalizi cha kuku. Huwa nakula na pamoja na kuku kama stew. Yani kwa kizungu tunasema stew. Ndiyo.